Ndio napenda hesabu kwanza wakati wakuongeza, kutoa, kuzidisha na kujumuisha. Hesabu ni nisomo ambalo linafraisha, nisomo ambalo linaleta burudani. Hesabu linatu saidia katika siku zetu za kila siku, zinatusaidia kufanya hesabu katika mabiashara.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya waridi. Rangi hii inanikumbusha mapenzi, furaha na uzuri wa maisha. Ni kama maua ya waridi yanavyochanua na kuleta harufu nzuri. Pia inaweza kumkumbusha mtu maalumu au kitu kinachokufanya ujisikie vyema rangi hii nina mavazi mengi ya rangi hili la waridi, marinda, mashati na pia trauser. Ninapenda rangi hii sana na pia viatu rangi hii hunifanya nihisi ni kama niko mapenzini inanifanya niwe mtu mchangamfu, mtu anapenda watu, mtu anataka kutangamana na watu mtu anapenda mapenzi na rangi hii mimi huiona mara nyingi kwenye mavazi, kwenye majumba za watu ambao wamepamba nazo kwenye sherehe, kwenye vifaa vya urembo vya wanawake kama vile lipstiki, mandhari, ya jua, kukikucha, huwa kuna ile rangi ya waridi pale.

Katika muktadha wangu wa wale wa uwalimu lengo langu kuhusu kupata cheo flani, bali ni kuwa mwenzo wa kudumu katika mchakato wa kujifunza. Nataka kufika mahali ambapo kila mwanafunzi anahisi ana mwalimu anayemuelewa, asiyechoka na anaeza anayeweza kubadilika kulingana na mahitaji yake binafsi. Hapo ndipo ninapo elekeza nguvu zangu. Elimu inayo mjali mtu binafsi. Ndoto yangu ni kufika kiwango ambacho naweza kutambua situ kile kitu unacho kijifunza bali jinsi unavyo jifunza vizuri zaidi. Kama mwalimu nataka kujifuna kujifunza thana ya elimu ya mkumbo na kutoa muongozo unaye endana na kipaji kasi na hali ya kisi ya kila mtu. Kuwa daraja la maarifa. Nataka kuwa kiunganishi kati ya maarifa magumu ya kitaaluma na maisha ya kawida. Lengo langu ni kufanya mada ngumu zionekane raisi na zenye kusisimua kama hadithi ya kuvutia. Msaidizi wa afya na eakile na ustamilivu. Kama tulivyowahi kugusia kuhusu changamoto za kifamilia elimu si vitabu peke yake nataka kufikia hatua ambayo inaweza kutoa msaada ya kisaikolojia na mbinu ya kukabiliana na changamoto za maisha kwa wanafunzi wangu. Mwalimu bora ni yule anayeandaa mwanafunzi kwa ajili ya maisha, si kwa ajili ya mitaani ya mtihani peke ya.